Mimi nina watoto wawili. Kijana wangu mkubwa, akona umri wa miaka kumi na miwili. Jioni akitoka shule, lazima achukue maji, apanguze viatu vyao vya shule, afanye kazi aliyopewa na mwalimu, kisha akule.